Mara nyingi huwa ninacheza na ndugu yangu wa kike, ambae huwa tunafanya kazi pamoja, tunaangalia runinga kwa pamoja, lakini pia huwa tunasaidiana kwenye mapishi, lakini bila kusahau kuchukua na kutumia simu zetu kucheza michezo kwa pamoja, tukiwa kama nisehemu ya kufurahia na kuwaza mambo mengine ili kusudi kuweza kupata burudani na siku kuweza kuendelea vizuri.

Kufanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa upande wangu, huwa tunasaidiana kwa mengi, lakini asilimia kubwa njia ambayo huwa tunaitumia ni kupeana ushauri, lakini pia sambamba na kuongozana. Kwa maana ya pale ambapo, mmoja kati yetu atakapokosea katika kundi letu, tutampa elimu na kumuwelekeza namna sahihi na bora zaidi ya kuweza kufanya kitu kwa ufasaha.

Kwa upande wangu, chakula ninacho kipendelea ni kile chenye ladha ya utamu au sukari. Kwa maana ya chakula chochote kile ambacho ni kila kina ladha ya utamu au sukari. Kwa maana ya vile vyakula vyote ambavyo tunatumia sukari. Lakini pia ambavyo vina asili ya utamu huwa napendelea sana sana sana.

Kwa upande wa juisi ya matunda ambayo naipenda ni juisi ya mchanganyiko wa maembe, mchanganyiko wa parachichi, pamoja na nanasi. Kwa maana ya vitu vitatu hivi au matunda matatu haya ambayo ni maembe, maparachichi na mananasi ya kiwa yamechanganywa kwa pamoja. Huwa ni mchanganyiko ambayo naupenda sana nani juisi ambayo ina nivutia.

Kitu nachokipendelea kuhusu shirika langu, cha kwanza ni nafasi kwangu kukuza ushirikiano na wengine, lakini pia ni jukwaa nzuri kujenga ubunifu na mawazo chanya na bora zaidi, lakini pia ni nafasi ya kutatua changamoto ambazo tunakumbana tunakabilina nazo, lakini pia ni sehemu ya kueza kupata matokeo mapya na bora zaidi.

Ndiyo napenda kuendesha baiskeli. Ni usafiri wangu namba moja kwa sasa, ambapo nikitokea nyumbani kuelekea kwenye ofisi yangu sokoni. Huwa ni usafiri ambao nautumia, kuenda na kurudi kwa maana ya baiskeli ndiyo njia ambayo naipenda lakini pia ndiyo naitumia kama njia yangu ya usafiri ya awali.

Wakati wajua kali, huwa napenda kukaa sehemu tulivu ambayo yenye kivuli ni kihakikisha na kunywa maji ya kutosha, kupata hewa safi, huwa nachukua muda mwingi zaidi kusoma vitabu lakini pia kuandika makala. Ndiyo shuhuli ambayo huwa napenda zaidi kufanya wakati wajua kali.

Ndiyo, huwa napenda sana kucheza na kutazama michezo, hususani kucheza michezo ambayo inajihusisha na mpira, hususani mpira wa miguu, lakini vile vile kwenye kutazama huwa napendelea kuangalia uchambuzi, kuangalia majadiliano mbali mbali ya kimichezo, na kuangalia namna gani ambavyo hunipa mawazo mapya kuhusu michezo ambayo naipendelea.

Napendelea kusoma na kuandika. Hususani vitabu na makala mbalimbali kwa upande wa kusoma. Huwa napenda kusoma vitabu ambavyo vinatoa motisha ya kimaendeleo na elimu ya kifedha. Lakini pia kwenye kuandika huwa napenda kuandika mawazo yangu ambayo huwa nafikiria kichwani. Huwa napenda kuandika ili niweze kukumbuka kwa siku zijazo.

Ni wakati wa mwanzo wa siku kwa maana ya alfajiri na asubuhi ni muda ambao huwa ninakuwa ni nanguvu ya kutosha lakini pia huwa ninakuwa na motisha lakini pia ni wakati ambao huwa ni najihisi sina uchovu na ninauwezo kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja kwa ufanisi zaidi.

Napanga kazi zangu kwa kuweka vipaumbele kwa maana huwa ninaangalia kitu gani ambacho kina uharaka na umuhimu zaidi ndiyo ambacho huwa ninaanza nacho. Lakini pia huwa ninaangalia kitu gani ambacho kitachukua muda mwingi zaidi ambapo pia nitakiweka katika hesabu zangu. Kwa hiyo naangalia vipaumbele kwa umuhimu na suala la muda. Ndipo ambapo nitapangilia kitu gani cha kuanza nacho.

Mafunzo ambayo ningependelea kuyapata kazini, cha kwanza ni mafunzo ya ubunifu waki dijitali, lakini cha pili usimamizi, kwa maana ya usimamizi wa miradi, usimamizi wa programu zakimaendeleo, na usimamizi wa mikakati ambayo inahusisha maendeleo ya taasisi au kazi kiujumla.

Somo ambalo nilikuwa na lipenda zaidi shuleni, ususwa ni katika ngazi ya sekondari, ni somo la historia. Chakwanza ni somo ambaalo nilikuwa na faulu zaidi, lakini pia mimi huwa napendelea pia historia, kufahamu historia ya mambo ya kali, mambo ya zamani, ili niweze kujua jinsi mambo ya livokuwa na fanyika katika kipindi chanyuma.